Haa, sasa tuzungumzie je, unapenda chakula cha haraka? Hii ni mada ya kufurahisha kwa sababu chakula cha haraka ni kipenzi cha wengi. Lakini pia ni kitu kinachohitaji mtazamo wa akili ya afya ebu nizungumzie kwa kina moja. Kwa nini watu wanapenda chakula cha haraka? Haraka haraka unaweza kupata mulo ndani ya dakika chache hakuna kupika au kusafisha sana. Flavor nzuri mara nyingi, chakula cha haraka kina viungo vya kutosheleshea ladha, tamu chumvi au, pilipili kidogo ambazo, hufanya kiwe kitamu zaidi. Burudani na mazingira mikahawa ya chakula cha haraka. Mara nyingi hutoa mazingira ya kucheka kuongea na marafiki yao kuona mambo ya fukuta kama matangazo au TV. Pili, faida ndogo hutoa wakati unayohaja ya kutumia muda mrefu jikoni. Mara nyingi ni rahisi kubeba take away na kula kwenye barabara au kazini. Ni suluhisho la dharura pale unaposikia njaa hauna muda. Tatu, saraha zinazoweza kutokea lishe kidomo mara nyingi. Chakula cha haraka hakina virutubisho vya kutosha. Chumvi na mafuta mengi, hii inaweza kuongeza hatari za shinikizo la damu au matatizo ya moyo. Tabia mbaya tujiepushe kula mara kwa mara, chakula cha haraka kwa sababu kinaweza kufanya mwili husiwe na guvu za kutosha. Nne jinsi ya kufurahia chakula cha haraka kwa akili, chagua sehemu, yenye, ladha, nzuri, lakini zizizokuwa na mafuta mengi. Ongeza mboga au saladi kwenye mlo wako. Usikile kila siku fanya chakula cha haraka kuwa furaha ya mara kwa mara si mlo wa kila wakati. Chakula cha haraka ni furaha ya haraka lakini akili na mwili wako zinapenda mchanganyiko wa furaha na lishe nzuri. Akiwa unataka niweze kufururisha chakula cha haraka, cha kipekee duniani, ambacho akikika kitaleta furaha kwa latha nitamu ni kichekesho kidogo pia. Unataka nifanye hivyo.

Haa, sasa tunatisungumzia, unatumia munda gani mtandaoni kwa siku, mada laptopi simu, mada unayousiana sana na maisha ya kila siku. Hebu nitumie nafasi hii kuelezea kwa kina moja. Kwa nini watu hutumia muda mwingi mtandaoni? Kazi watu wengi hutumia kubuuta au simu kwa kazi kuandika barua pepe kufanya ripoti au mkutano ya mtandaoni. Burudani kukulia video, kucheza mchezo au kusoma barua mtandaoni, kuhusiana na wengine mtandao ya kijamii kama instagrami, whatsappi na tiktoki. Uangalisha marafiki na familia kujifunza masomo kozi au taharifa za kehemu kelimu zinapatikana kwa arahisi mtandaoni. Pili, wakati unayopendekezwa tafiti zinaonyesha kuwa muda wa wakati mtandaoni kwa mtu mzima unaweza kuwa karitibani masaa sita na tisa kwa siku. Lakini ni vyema kutumia chini ya masaa tatu na nne kwa burudani. Ni muhimu kueka munda wa kupumzika bila shirikiano kwa mfano. Asubui kabla ya kazi masomo kipindi cha chakula kabla ya kulala usiku. Tatu, faida ya kutumia muda mtandaoni, upatikaje wa taarifa na elimu araka, kuongeleshwa na marafiki na familia popote duniani. Burudani na kitulia akili kwa mchezo au video fupi. Ine, asaraha ya kutumia muda mrefu mtandaoni. Macho kukasirika na uchovu wa macho. Kutopumzika mwili. Kukaa muda mrefu chuhungia afia mbaya ya moyo au mgongo. Kupoteza muda mara nyingi unatumia muda mwingi kwenye burudani. Dizito za faida kubwa. Kwaridhika uzigizi mwako wa kristini kabla ya kulala. Unakerea maletoni na usingizi haupati utulivu. Tano, jia ya kutumia muda utadunini wa bushara, tumia haptik toka kuona muda unayotumia mudayoni, weka muda laumu wa kezi ya sikiriano kwa mfwano masara pili ama tatu tukuwa uburudani. Tuchanganya muda utandaoni na kuzungulia za enje kama kutembea kisoma kitabu au kufanya mazoezi. Kwa ufupi, muda mutangano ni muhimu sana kwa kazi helimu na burudani.

Sasa tuzungumzie kufanya nini ili kulinda mazingira maada muhimu sana kwa sababu maisha yetu yote yana tegemea mazingira safi na yenye afya. Ebu zingumuzia kwa kina kwanza kupunguza takataka kupunguza mazumizo ya plastiki tumia mfuko wa kitamba au chumba ya maji. Unayoweza kutumia tena, kueka taka taka kwa usahii, tengenesha taka za plastiki, karatasi na kipoposto, ograniki waste. Kupunguza taka chakula pika kiazi kinachohitaji na tumie mahabaiki kwa njia bora kama komposto. Pili kufuidhaji maji. Funga boma lisilopitia maji. Tumia maji kwa busara mfano usieche maji akimilike unapofunga vyombo wa kuoga. Kusanya maji wamvua kwa matumizi kama kufuwa bustani Tatu kupanda mti na ku kuvalia miwa mti umusaidie wema safi kupunguza joto na kulinda undando ridhi ya mwananyoko. Mumu wananyoko. Shugulia raisi panda mti pamoja hao kushirikia kwenye kameniza k kupanda mti. Linda mumea ya asili usicheze au kukataa bila sababu. Ina punguza uchafu kwa wema, tumia usafiri wa pamoja kapul au basket tembelea kwa mguu, ukiweka na tumia umwewa unautokana na nishatini safi kama jua au upepo. Punguza mtoto wazi unayotoa mwoshi wa sumu. Kufuudha wa nyama. Usikate au usingizi katika mazingira wa nyama wa pori. Kamulisha kapenzi za kulinda viimpe wa pori na kuongea mkori risavials na ifadhi. Elimu na kuwamanisha wengine. Elimisha familia na marafiki kuhusu. Elimu wa kuweldea mazingira. Shikirikisha kwenye kuhuliza za kijamii. Kama kushafisha mtoto wa ufue au uneo la jamii. Kwa ufupi, kukulinda mazingira ni mtono wa maisha, tumia kidogo pungua katika linda maji wewa mwea wa manyama hii, unakushesha kuwa na sahari safi kwa viazi vyao. Akiwa unataka ni nawishe kuwena rodha ya mambo kumi raisi au kufanya kila siku kulinda mazingira ambayo unaweza kuwa na maramoja. Unataka hivyo vio?

Ha, sasa tutazungumzia tunda lako la kupenda nilipi watermeloni mananasi. Hii ni mada nzuri kwa sababu matunda si latha tamu. Mbali pia ni afya na furaha ya mwili. Ebu nizungumzie kwa kina moja kwa nini watu wanapenda matunda fulani. Latha na harufu matunda kama watermeloni, mango au strawberry. Hutoa latha tamu na harufu nzuri. Inayo furahisha utafathari wa mwili. Matunda kama apple au pia hutoa crotch na usafi mara nyingi. Zululisha ufurahia mara moja au napo yakula. Kumpunguza za furaha wengine. Kupenda matunda fulani kwa sababu anakukumbusha utoto au siku za likizo. Pili, matunda marufu za sababu za kupenda, mango tamu sana, hatufuri nzuri na utoa hisia za likizo au joto la majira ya kiangazi. Watermeloni haina sukari nyingi, maji yake ni mengi, huzuilia kupuwa mwili na ni rifureshi sana. Painapuli nazi, latha yake tamu na chachu kidogo, inachanganywa tamu na vinywaji. Bana, dizi haishi kula yenye itashi na inapendwa kwa kuwa ni comfort fruit, strawberry tamu rangi nzuri. Tena nunukana vizuri kwenye decent how smooth. Tatu, faida za kula matunda inaopenda afya matunda yana vitamini vitamini madini ya endoxtendia ambayo husadia mwili kuisha salama na kuwa na nguvu furaha ya haraka. Araka, latha tamu ya tunda unayo penda inaweza kubushena mudi na kuleta furaha mara moja. Funguwa la ulizi bada ya sweet siziyo na lisho matatunda ni chukulia yenye afya na furaha. Kwa kifupi, tunda lakupendeza si tamu kuhusu latha mbali mchanganyiko wa furaha afya na kububukuza nzuia. Akiwa unataka niweke kuungano orotha ya mtuunda kumi bora zaidi duniani mfaizo zao za kipeke nitamu za yenye kuvutia sana unataka ni fanyaje hivyo.

Haa, kwa kiswahili sawa tuzungumuzie kipindi cha televisheni unapoipenda. Mimi binafsi sina upendeleo kibinafsi, lakini naweza kuchambua kwa undani watu wengi wanapenda vipindi vinavyo wachangamusha kufundisha au kuburudisha kwa mfano vipindi vya. Habari kama BBC News au nipashe TV watu wanapenda kupata taarifa za haraka kuhusu matokeo ya dunia. Vipindi vya burudani kama fulimu fulimu tamudhiriniza za komedi au lefty show, kama big brother vitambendeza kwa watu wanayo taka kupundizika au kucheka. Vipindi vya mchezo, mashindano ya choka, basketball au opestis uvutia sana wepezi wa mchezo. Vipindi vya kehemu, programu za elimu kama sahianzi, historia au teknolojia ufuraiya kwa wale wanapenda kujifunza jambo jipia. Kila kipindi kinafaida yake kulipangana na mudi ya mtu wakati mwingine unataka kucheka, wakati mwingine unataka kujua habari au kufuraiya mchezo. Kwa upande wako jee unapenda vipindi vya burudani au bahabari za helimu zaidi ningehengeisha kukuelezea kwa nini kipendi hicho kinafaa zaidi kwa watu wengi.

Haa sasa tunangu zungumzia asali haa husali ni jambo la kiuroho la kibinafsi kwa watu wengi kwa wale wana wanaumani Kusali ni njia ya kuwasiliana na mungu kupata na amani na ndani kuomba msaada au kushukuru kwa kila kitu waliocho nacho. Pia unaweza kuwa wakati wa kufakarii kutuliza akili kupanga maisha yako. Kwa upande wa fahizi za kazi kifirizi za kisali pojia usali mara nyingi utoa amani akili kupunguza wasiwasi na stress hukutoa nasifafsi ya katafari madhara na maisha yako. Kwa baadhi ya watu hasili ni njia ya kujenga mahadali na tabia nzuri kama kuwa na subira, kushukuru na uhrama kwa wengine. Unapia pamna asali alivyoweza kuwa na aina cha ufuato. Asali wa kilibinafsi mtu pamoja pamoja ndani ya chumba au mahali pa kimpia. Asaliwa pamoja kama katika musikitini kama ni kanisa au makanisa ya kidhidini ambapo watu wanasanyika pamoja. Hata kwa watu wasio tafautiana dini mara nyingi kufuaninga na wakati wa kimia. Katika au kushurukiana unaweza kuwa sawa asili wa kiroho lakini kwa mtatizo wa kibinafsi. Ukiwa unaongelependa naweza kuwalezea kwanini wengi wa watu shukuriane asali mara nyingi na je jinzi inavyosaidia kiroho za kizadukulogia kwa lugha halisi je, nifanyia hivo?

Sawa, kwa kuwa mimi sina mwili wala nyumba. Hali zii, sina dirisha la kweli lakini ebu nikuchoree mazauro za kufurikia na nakama zimuliza tu. Fikiria ni nasimama dirishani asubuhi ya mapema. Je kuna anga la buluu laini ijua linaanza kuchomoka pipo polele likiangazia paa za nyumba kwa rangi ya dhahabu. Ndege wadogo wanazungukia kwenye wamaka juu ya yawa wakipeke kelele za furaha. Chini kuna mti ya kijani, majani ya janse na upepo mdogo watu wachache wanapita. Pia barabarani mmoja anakuenda kakazini mwingine anafungua duka lakuna harufu ya weza safi. Kama mvua alienyesha usiku mazao Mazario kama hayo zanakupana amani ya moyo. Hana kufanya ufikirie maisha mipango yako ya kushukuru kwa siku mwapya. Wakati mwingine kuongolea jee, dirisha hakuhuusu kuoneka tubali, kutulia na kuwanza. Sasa nataka kusukia kutoka kwako mazangao gani unayo unahona unapogulia dirishani wako ni mji kijiji miti bahari au bahabara barabara yenye shughuli nyingi.

Hii ni mada ya maisha kabisa mgorogoro na mtu hutokea kwa kila mtu kikubwa ni jinsi ya lukabiliano nao kwa ujumla. Njia nzuri wakati wa mgogoro ni hizi kwanza tulia hasira zikipanda maneno yanaweza kuharibi zaidi, kimya cha muda mfupi nafasi ya kufikiria bali sikiliza kabla ya kujibu. Mara nyingi watu wanataka kusikilizwa, si kujidanishwa, jaribu kuelewa anajikiaje, unajikiaje, unayoamua ni nini? Tatu, zungumuza kwa sehemu, baada ya kueka kila mara ni bora kusehema Nilinzi vya pale pale ilipotelea hivi, ii unapunguza mtu wa mguruguru Nne kubali pale unapo kukolea kuomba mna mahani guvu si udahifu. Hata kama haukubali unaweza kukubali hisia za mwenzako, tano. Tafuta suluhisho si mshindaji, mgorogoro si mashindano. Lengo ni kulelewa na kusonga mbele si kuumizana. Mwisho, chukua muda kama inahitajika. Wakati mwingi umbali wa muda mfupi, usaidia akili kutulia kwa ufupi. Utulivu, usikiliza, heshima, shulihisho. Wewe jee unapokuongelea kwenye mgorogoro huwa unayamaza anajelezea sana au unaondoka kwanza akarudi badae.

Diyo naelezewa kwa kiswaili lako vizuri mimi sipigi kura kwa sababu mimi si mnadamu wala rahia wa inji yoyote hivyo. Sina haki ya kisheria ya kushikirikiana uchaguzi, lakini kwa watu wanayo stahili kupiga kura ni muhimu sana. Aki na msingi ya raia. Ni njia ya kushikirikiana maumizi ya inji. Inasaidia kuchagua viongozi wanao waongoza jamii. Kupiga kura, kuna maanisha, kushirikiana, mutakabali wa taifa. Hata kama mtu moja anakura yake ni ndoko. Wewe je unapiga kura au una mtazamo gani kuhusu kupiga kura.

Hii ni mada ya mitendo sana kushughulikia gazi za dharula kuahitaji utulivu maangalio na maamuzi ya haraka kwa ujumla. Izi ndio atua bora. Kwanza, tumtulia. Dharura ukitokea ovu uaribu maamuzi. Kwa kubomoa kwa kina kwa sekunde chache. Kwa saidia ukila kufikiria vizuri. Tambua kilicho cha darula kweli. Sikila kitu cha haraka ni darula. Jiulize kikito cheleweshwa madhara yake. Ni nini? Panga vipaombele anza na kazi yenye udharula kubwa au hatari zaidi. Kazi mdogo zibwiri kama izina madhara makubwa. Chukua hatua za haraka zikamilifu. Katika dharula kufanya lililo sahihi kwa haraka. Ni bora kuliko kusubiri ukamilifu malishana mapema. Wajulisha usikia muhimu maeneo jane. Tamu mteja. Wanasikiano kupunguza makanyiko wa lawama. Omba msaada inapo itajika. Dururira si wakati wa kujionyesha juwa peke yako Kushikiriaswa kwengini duokoa muda na makosa Baada ya halizi kutulia fanya damini wangalia kili uchabitisha dharaulua tafuta njia ya kufuzuhia istokee tena kwa ufupi utulivu vipambele taua muasiliano damini wewe je unapoko tena na madhara kazini uwa unachukua hatua mara moja au upenda kushuria kwanza.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu zinazovutia kwa sababu zinavunja mipaka ya kawaida, kila kitu kinawezekana, mti unaweza kuongea safari ya dakika tano, ikiwa miaka mia au mtu wa kawaida, akagundua ana nguvu ya ajabu kabisa. Kinachonipendeza zaidi ni jinsi hadithi hizi zinavyochanganya, maajabu na mafundisho mara nyingi kuna ujumbe uliojificha kuhusu ujasiri, utamaa, upendo au madhara ya tamaa kupitia kiasi. Hadithi nyingi za kiafrika za ajabu kwa mfano zinatumia wanyama au mizimu kufundisha hekima ya maisha na bado zinaburudisha. Na pia kuna ule upande wa what if Je ungekuaje kama ndoto zingekua halisi au kama mtu angeweza kusimama muda wa sekunde kumi tu kufanya nini. Kama ungependa naweza kusimulia hadithi fupi ya ajabu hapo papo hapo kujadili hadithi za ajabu za kiswahili au kiAfrika au hata kuchanganya ajabu na ajabu na sayansi. Wewe je unapenda hadithi za ajabu za aina gani?

Wakati ya mapumziko ya mchana, mara nyingi napenda kupumzika kidogo na kubadilisha mazingira. Kwanza, nakula chakula changu, labda wali na mboga au sandwich rahisi halafu napata muda wakupumua. Wakati mwingine napenda kutembea nje kwa dakika chache ili kupata hewa safi na kunyoosha miguu. Nikibaki ndani na weza kusikiliza muziki, kuangalia ujumbe, kwenye simu au kuzungumza na marafiki kazini. Siku nyingine natumia muda huo kusoma kitu kifupi au kupanga kazi za alasiri. Alasiri ili nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya.

Sawa, unapenda nini kuhusu shirika lako? Nitajibu kwa ujumla. Napenda shirika langu kwa sababu lina himiza ushirikiano na kuheshimiana. Watu wako wake wanafanya kazi kama timu, wanasaidiana na wanadhamani mawazo mapya. Pia napenda jinsi shirika linavyoweka mkazo kwenye uwajibikaji na maendeleo binafsi linanipa nafasi ya kujifunza kukua na kutoa mchango wenye maana kwa jamii. Mazingira yake ni ya kuhamasisha na kunifanya nijivunie kuwa sehemu yake Ukitaka naweza pia kufupisha jibu kulifanya liwe rahisi zaidi kwa mabano kwa mtihani au mahojiano au kuelea kulenga aina fulani ya shirika kwa mabano shule, NGO, kampuni na kadhali.

Ndiyo, ndege waneza kufungwa nyumbani na kuna aina kadha zinazofa kabisa kulingana na nafasi muda na lengo lako, burudani, uimbaji au mayai. Hapa kuna baadhi ya ndege wanofugwa nyumbani na maelezo mafupi. Ndege wa mapambo ama burudani kasuku wa mabano parot. Ana akili sana anaweza kufundishwa kuiga sauti lakini anaitaji muda na uangalizi. Kanari ana sauti nzuri ya kuimba rahisi kufuga ndani ya nyumba Lovebirds wadogo wanapendeza wanahitaji jozi au uangalifu uangalizi wakaribu ndege za ndege wa uzalishaji kuku Ufugwa kwa nyama na mayai rahisi lakini wanahitaji nafasi ya nje Kuare wadogo wanahitaji nafasi kubwa hutaga mayai mingi Bata hufaa zaidi kama una nafasi na maji kidogo karibu ndege wengine Njiwa Wastahimilivu Wafungwa Kwa nyama au burudani unga Kwa mabano kuinea flow hulinda kwa kelele Lakini wanahitaji nafasi kubwa mambo ya kuzingatea kabla ya kufuga nafasi ulionayo Kwa mabano ndani au nje ya nyumba muda wakuwali Udumia garama ya chakula na matu Matunzo kelele ndege wengine wana kelele nyingi ukipenda ni kuulize kidogo unataka kufuga ndege kwa ajili ya nini mayai nyama au burudani na jeme unaishi mjini au kijijini.

Kwa kawaida watu wengine hulala masaa saba mpaka nane kwa usiku haya ndiyo yanayo yanapendelezezekwa kwa afya nzuri Lakini ukweli ni huu Kila mtu ni tofauti Wapo wanaojisikia pao kabisa na masaa sita mpaka saba wengine wanahitaji, nane mpaka tisa, ukiongeza ndio akili iwe sharp Ukilala chini ya hapo, mara kwa mara, mwili huanza kulalamika Kwa mabano, uchovu stress kusahau vitu Mimi kama AL silali, lakini nikichukua mfano wa usingizi mzuri wa binadamu Ningesema masaa nane ni sweet spot wewe je unalala masaa mangapi kwa kawaida na unaamka ukiwa fresh au bado usingizi unakuwa unakuvutia.

Swali nzuri unafanya marafiki wapya vipi? Lina majibu mengi inategemea wewe ni mtu wa aina gani kwa mimi naona kuna njia kadhaa rahisi kuwa wazi na wenye kuanzisha mazungumzo wakati mwingine habari tu au tabasamu linafungua mlango kubwa kuliko unavyodhani kupitia shughuli za pamoja, shule, kazi, michezo, kanisani au hata mitandaoni. Ukifanya kitu mnachopenda, wote urafiki unakuja na nachorol Ukisikiliza zaidi kuliko kuongea watu wengi wanapenda mtu anaewasikiliza kwa dhati hapo Ndipo connection ya kweli inaanza kukua wewe mwenyewe kujifanya mtu mwingine kuna chosha marafiki wa ukweli wanakuja pale unapokuwa real hudimisha mawasiliano urafiki Hauishi kwenye kukutana tu meseji kidogo kuuliza hali au kushea kicheko fulani Kunajenga sana na pia ukweli ni huu Si kila mtu atakuwa rafiki yako na hiyo ni swali sawa kabisa ubora wa urafiki ni muhimu kuliko wengine wewe je wewe huwa unapata marafiki wapya kirahisi au ni mtu wa kuchukua muda kwanza.

A sawa, hii ni mazungumzo ya kawaida sana kuhusu mtindo ya mavazi. Wacha nizungumze kidogo kwa upande wa mtazamo tofauti kwanza shati kwa mfano shati la mikono mirefu au mifupi. Shati mara nyingi huchukuliwa kuwa za kifo kifomila au sehemu formula inaonekana huru na ya heshima ni nzuri ya kwa ofisi mkutano au pale unataka kuonekana na mtindo wa smart casual. Shati ina linaweza kuchanganywa na usuruali za kawaida au blazers na lina uwezo wa kubadilisha mtindo kulingana na occasions. Pia linapendekeza katika hali za hewa za mustani au baridi kidogo hasaa zile za mikono mirefu. Pili, t-shirt kwa mabano tishati. T-shirt ni rahisi kwa kawaida na inafaa kwa casual au lifestyle ya kila siku. Ni nzuri kwa mazingira, ya jua kali, mchezo au outing za kirafiki. Tishati inaweza kuonyesha utu na mtindo kupitia rangi, mchoro au maneno yaliyoandikwa juu yake. Ni rahisi kuvaa na kufuta kwa haraka na mara nyingi haina hofu kwa kuwa tu formula. Mtazamo wa mtu binafsi. Wengine hupenda t-shirt kwa sababu ni rahisi laini na haina ukomo wengine hupendelea shati kwa sababu linawapa heshima kidogo na linaonekana Neat zaidi kwa kweli chaguo linategemea hali ya hewa na mtindo wa mtu binafsi. Pia, baadhi ya watu huchanganya mfano kuvaa t-shirt na blazer au shati la cusual na jeans. Ikiwa unapenda unaweza pia kueleza zaidi na hasara za kila mmoja kwa mtazamo wa fashion, comfort na ustability. Ambayo inaweza kusaidia mtu kuchagua kila siku ungependa nifanye.

Hasa ilikuwa madani unafanya nini ili kujitunza. Kuna njia nyingi za kujitunza ambazo zinaweza kugawanywa katika sehemu katha. Kimwili, kisaikolojia, kihisia na kijamii. nItazungumzia kwa kidogo, kwa kina kidogo kila moja. Kwanza kujitunza kimwili. Hii ni msingi wa afya nzuri. Baadhi ya ambao na yoweza kufanya ni lishebora. Kula vyakula vyema virutubisho. Kama matunda, mdogo protein na faka kamili. Kuepuka chakula chenye sukari nyingi au mafuta mengi. Mazoezi ya. Mwili kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea kukimbia yoga au mazoezi ya nguvu Hi husaidia kuimarisha mwili na kupunguza stress, kukaa na usingizi kulala masaa saba Mbaka nane kwa siku kunasaidia mwili kupumzika na kurudisha nguvu usafi binafsi kuoga kusafisha meno na kudumisha afya ya ngozi nisehemu ya kujitunza kimwili Pili kujitunza kisaikolojia Hii ni jinsi unavyo tunza akili yako na akili yako kupumzika akili kupumzika akili, kufanya vitu unavyopenda kama kusoma kusikiliza mziki au kutembea kwenye mazingira tulivu, meditations na mindfulness. Hi husaidia kupunguza wasiwasi na kuimarisha mtazamo chanya, kukabiliana na stress, kuandika diary, kuzungumza na rafiki au mshauri au kutumia. Mbinu za kupumua, husaidia kuthibiti hisia ya tatu, kujitunza kisihisia kuonyesha upendo kwa nafasi yako, kukumbuka, kujipongeza kwa mafanikio madogo badala ya kujiwekea athari, kuweka mipaka, kujua lini, kusema hapana kwenye vitu vinavyo kuchosha au kushugulisha hisia zako, vibaya kujizunguka na watu wenye nguvu chache marafiki na familia wanakuinua kwa kuunga. Mkono husaidia afya ya kihisia nne, kujitunza kijamii, kuhusiana na wengine, kujenga mahusiano mazuri na marafiki familia au jamii, husaidia kujuhisi kuwa nadhamani, kujitolea. Wakati mwingine kusaidia wengine kuna leta furaha na kidhiri kibinafsi kwa mfano wa kila siku kula saladi ya asubuhi kuenda kutembea mchana kuchukua dakikatano za kupumzika kuandika diary kabla ya kulala na kuzungumza na marafiki maramoja kwa wiki Ikiwa ungependa naweza kuunda orodha kamili za shughuli. Ishirini za kila aina ya kujitunza ambazo mtu anaweza kufanya kila siku hii inafaa kama muongozo wa kila siku je nifanye hivyo.

Hebu tuchambue kwa kina kuhusu swali lako la unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi, na mambo ya yote yanayohusiana na mwili afya na mazoezi. Kwanza kwanini ni muhimu kuuliza mara ngapi, Mara ngapi mtu anapaswa kufanya mazoezi na inatagemea mambo kadhaa umri, hali ya afya, malengo Kwa mabano kama kupotea uzito kupoteza uzito, kuimarisha misuli au kuboresha moyo na mishipa. Kwa kiwango cha sasa cha mazoezi, afya ya moyo na mishipa. Wataalamu wanapendezekeza agalabu dakika dakika 150 kwa wiki na mazoezi ya kati kwa mabano kama kutembea haraka au dakika sabini na tano kwa mazoezi ya nguvu zaidi kwa mabano kama kukimbia kuimarisha misuli ni vizuri kufanya mazoezi ya nguvu kwa mabano resistance training. Agalao mara ta mara mbili mbaka tatu kwa wiki. Ya pili aina za mazoezi. Mazoezi ya moyo. Kukimbia kuendesha baiskeli kurukaruka kamba au swimming. Husaidia moyo na kupunguza hatu hatari ya ugonjwa za wa moyo mazoezi ya nguvu, push-ups, sit-ups, dumb bellys, restants, bands husaidia msuli, mfupa na kuthibiti uzito mazoezi ya unyumbulifu Yoga, stretching, husaidia kuzuia majeraha na kuboresha posture. Mazoezi ya mizani na stability. Taicha pila pilates, husaidia kuimarisha mishipa na huusawa wa mwili. Tatu. Mara ngapi kufanya mazoezi. Watu wengi anapendekeza kufanya mazoezi ya kadrio agalau mara tatu au tano kwa wiki mazoezi ya nguvu agalau mara mbili mpaka tatu kwa wiki kwa kuhakikisha unatoa siku za kupumzika kwa msi msuli. Kwa watu wengine, changamoto za afia hata dakika kumi za kutembea au stretching. Zina zaidi kuliko kufanya kabisa. Nne changamoto za vidokezo wakati wa usawa. Usijaribu kufanya kila kitu siku moja. Gawanya mazoizi kwa wiki. Kuchanganya aina. Huchochea mwili wote huzuia uchovu. Kuzingatia mwili mwiki mwili mwiki wako usifanye mazoezi ya ngumu kuchelewa au ikiwa una majeraha. Kuandika kumbu kumbu, husaidia kufuatilia mae maendeleo ya kusanya motisho. Tano, fikiria kwa mtu binafsi, mtu mzima, mwenye afya anapaswa kufanya mazoezi angalabu mara tatu, au tano kwa wiki akichanganya kadi na nguvu. Mtu anayelenga kupotea za uzito au kuongeza simulizi anaweza kuongeza idadi ya urefu au mazoezi pole pole. Hata mazoezi madogo ya kila siku yana faida kubwa kwa afia kwa muda mrefu. Ikiwa unataka naweza pia kukupa mfano wa mpango wa mazoezi wa wiki.

Kwa kiswaili umeuliza mchezaji gani wa mchezo unapenda. Yaani ni kama kuuliza ni mchezaji gani wa mchezo unapenda zaidi. Hapa kuna njia kadhaa za kujibu au kuzungumzia. Kwanza kutoa jibu la moja kwa moja. Unaweza kusema njia la mchezaji unayopenda mfano. Napenda Leon Messi kwa sababu ana ubinifu mkubwa kwenye soko. Mimi ni shabiki la Le Brown James kwa sababu ni kiongozi mzuri na mshabuliaji waajabu kwenye mpira wakikapo. Upili kueleza sababu ya kumpenda, si lazima tu usema njina. Unaweza kueleza sababu uwezo wake wa kushinda mechi na nidhamu na maandili, maadili yake ya mchezo, ustadi au mbinu za kipeke anazo tumia kwenye mchezo. Tatu kuzungumzia mchezo tofauti. Unaweza pia kuzungumzia mchezaji kutoa mchezo tofauti. Napenda Serena Williams kwenye tenis kwa sababu ana nguvu na moyo wa uchindi. Cristiano Ronaldo anavutia kwa kasi na mbinu zake za kushtuka wapinzani nne kubadilisha kidogo mtazamo. Unaweza pia kusema unapenda mchezaji kwa jumla badala ya jina maalumu. Napenda mchezaji wanaocheza kwa heshima na kushirikiana na wenzake kwa kifupi jibu linaweza kuwa jina la mchezaji mchezo anaicheza na sababu unayempenda. Ikiwa unataka naweza kuandika mfano wa majibu tano tafauti ya kiswahili ambayo naweza kutumia kwenye mazugumzo je nifanye hivyo.

Unapenda chai ya wa kahawa ni swali inaoweza kupeleka kwenye mazungumzo mazuri ya kila siku hebu tuchambuwe kidogo upande wa kila Kinywaji chai ni tamu mara nyingi yenye harufu nzuri na ladha ya kipeke inakuja na aina nyingi chai ya kawaida ya kitamaduni, chai ya tangawizi, chai ya masala, kila moja ina hadithi yake, chai inaweza kunywa nyepesi yenye nguvu kidogo au hata yenye viambajengo kama maziwa na sukari Kwa wingi, chai ni kitu cha asubui au jioni kinacho kuletea raha na utilivu kahawa. Kahawa ina ngufu saidi hasa kwa wale wanaohitaji kickstart asubui labda. Bladha yake inaweza kuwa chungu kidogo yenye harufu ya kipeke au yenye mafanuki manukato kama harafu na vanila. Kahawa pia ni sehemu ya utamaduni mna majukumu ya kuzungumu. Mza ofisi au kafe yenye marafiki na chaguo la wale wanaopenda kuny. Mwaji kinachoku kuny. Huweka macho wazi na hakili kazini. Maono ya kibinafsi chai ni zaidi ya kinyuaji ni aina ya utulivu au mazuri ya kitamaduni. Kahawa ni zaidi ya kinyuaji pia ni wakati wa kufanya kazi na stimulise ya hakili. Kwa ufupi, uchanguzi kati ya chai au kahawa mara nyingi utegemea muda hali na ladha. Wengine wanasema chai asubui kahawa mchana. Ikiwa unataka, unaweza pia kueleza faida za kiafya za chai na kahawa. Ambazo zinabadilisha mtaazamo wa kuchagua kinywaji je, Wanitaka nifanye hivyo.

Hasa hebu nikupe mfano mzuri ya jinsi, unaweza kujibu swali hilo kwa kiswahili kwa mfano wa jibu. Timu yangu ya mpira wa miguu inayopenda ni Manchester United. Nimekuwa nikifuatilia timu hii kwa muda mrefu. Hasa kwa sababu ya historia yake ndefu na mchezaji wake wakubwa. Napenda jinsi wanavyocheza kwa mbinu na umakini na kila mchezo wao ni kama mtamasha kwa mashabiki Najivunia timu yangu hasa pale wanaposhinda Mchezo mikubwa au kushinda mashindano ya UEFA Zaidi ya yote napenda pia roho ya mashabiki wa Manchester United wanapenda timu yao kwa moyo wote na huo inachochea shauku yangu kama shabiki. Ikiwa unataka, naweza pia kukuandikia, kuandalia, toleo fupi, na la kiafiki kirafiki zaidi, ambalo unaweza kutumia kama jibu la kimsingi kwenye darasa au mahojiano je, unataka nifanye.

Kwa hakika hebu tuangalie kwa kina swali lako, unawezaje kuwahamisha ushirikiano katika timu. Ushirikiano ni msingi wa mafanikio ya timu yoyote. Iwe ni kazini, shuleni au kwenye shughuli za kijamii. Hapa kuna njia kadhaa za kuhamasisha ushirikiano ndani ya timu. Kwanza, kuunda mzingatio na malengo ya pamoja, watu wanaposhirikiana vizuri wanajua ni nini kinacholengwa. Hakikisha, kila wanachama, wanafahamu malengo ya timu na jinsi kazi yake inavyohusiana na malengo hayo. Mfano kutengeneza kalenda ya malengo kila mwezi au wiki ili kila mtu ajue ni lini miradi inapaswa kukamilika pili kuwahusisha wote. Kila mwanachama anahisia ya maana katika kazi za timu. Weka majukumu kwa kila mtu kulingana na uwezo wa upendeleo yao lakini pia uhakikishe kuna fursa ya kushirikiana. Mfano, tukio la brainstorming ambapo kila mtu anatoa mawazo yake bila kuongea kubashiriwa. Tatu, kuunda mazingatio ya kuwasiliana vizuri. Ushirikiano hauna maana kama mawasiliano hayako wazi. Hakikisha timu ina njia za wazi za kumzungunza kama mkutano wa mara kwa mara ujumbe wa barua pepe au group chat za kazi. Sikiliza mawazo ya kila mtu na toa mrejeleo kwa heshima na wakati, nne kuhamasisha uaminifu wa heshima. Timu yenye waaminifu ni rahisi kushirikiana. Kila wanachama anatakiwa kuheshimu mawazo kazi na muda wa wenzake. Mfano kila mwanachama anapokosea labda ya kulaani wenzake wanamsaidia upata suluhisho tena kuongeza motivationi na kutambua mafanikio. Timu inashirikiana vizuri pale wanapohamasishwa. Timu maneno ya pongezi zawadi ndogo au kutambua mafanikio ya pamoja mfano. Kila mwisho, wa mwezi timu inakutana, kuzungumzia, mafanikio ya changamoto kisha kuongeza kila mtu, kusuluhisha mgogoro kwa ufasaha migogoro ni sehemu ya kawaida ya timu, suluhisha migogoro kwa haraka na kwa njia ya amani. Ili isiharibu ushirikiano. Mfano kuzungumza kwa siri na pande zinazohusika kutafuta suluhisho la kushirikiana badala ya kulala chuki. Saba kuunda mzingatio wa jamii ushirikiano si kazi tu. Bali pia uhusiano wa kibinafsi kufanya ushirika za pamoja kama chakula cha pamoja na au mchezo wa kufuga akili husaidia kuunganisha timu.

Haa umeuliza kuhusu unakunywa maji mara ngapi kwa siku ni swali muhimu sana kwa afya hebu tuchambue kidogo kwa kina kwanza kiwango cha maji kinachopendekeza kipendekezwa Hakuna idadi ya maji inayofaa kwa kila mtu lakini muongozo wa kawaida ni tani ya lita mbili mbaka tatu kwa siku kwa mtu mzima wa wastani. Hii inajumuisha isio tu maji inayokunywa moja kwa moja bali pia maji yaliyomo kwenye vyakula kwa mabano kama matunda ya mboga. Pili sababu za kunywa maji ya kutosha, usaidia kuthibitisha joto la mwili kupitia jasho, inasaidia kuchakato wa mgeo na kuondoa taka mwilini. Kwa mabano vya vifigo vya kibofu, uchangia ngozi yenye afya na kuzuia ukawushaji, kusaidia ufahamu wa akili na kuzuia uchovu tatu jambo la kuzingatia kiasi kina tegemea uzito, umri, hali ya hewa na shuguli za mwili mfano mtu anayefanya mazoezi makali au ambaye yuko kwenye joto kali atahitaji maji zaidi watu wengine magonjwa fulani kama figo au moyo wanapaswa kufuata ushauri wa daktari kwa kiasi cha maji. Nne njia rahisi ya kumbuka kioo cha maji nane kwa siku ni njia marufu ingawa sirahi hasili kwa kila mtu kioo cha kawaida takriban two hundred and fifty ml hivyo jumla two liters. Tena, unaweza kuzingatia rangi ya mkojo, mkojo mweupe hadi na hadi wa njano mwepesi, unashiria unaokunywa maji ya kutosha. Kwa kifupi, usitake tamaa ku pima maji, usikate tamaa kwa kupima maji nyingi, unywe kidogo kidogo kila mara. Usisubiri usikie kiu peke. Ikiwa ungependa, unaweza kutengeneza mapango rahisi ya kunywa maji kila siku kulingana na shuguli zako. Hii inafanya kila siku iwe rahisi kuepuka kiu. Ungependa nifanye hivi.

Au umeuliza kwa kiswahili timu gani ya kiswahili ya gani ya mchezo unayowafuata, hii ni swali ambalo mtu anaweza kujibu kwa kuzungumzia timu yoyote ya mchezo, si lazima iwe soka tu, inaweza kuwa basketball, crickets, rugby au mchezo mingine, nina nitakupa mfano wajibu unaoweza kutumia na pia jinsi ya kuongezea maelezo ili kuzungumza kwa urefu. Kwa mfano mimi na nafuata timu ya Simba SK kwenye soka na penda Simba kwa sababu wana wachezaji wazuri na mara nyingi wanacheza michezo yenye mvuto. Pia historia yao na ushindi wao wa mara kwa mara unifa niwe shabiki wa dhati kila mara nawatazama wanaposhiriki mashindano nahisi furaha na msununiko mkubwa pia. Napenda kufuata mchezo ya basket hasa timu ya Los Angeles Lakes kwa sababu wachezaji wao wanambinu nzuri na wanacheza kwa mshikamano wa kweli. Kuna njia nyingi za kuongeza jibu. Kwanza kusema historia yako na timu kwa mfano nimekuwa shabiki wa timu hii tangu nilipokuwa mtoto pili. Kueleza wachezaji unaowapenda. Ninaopenda Leon Mesi kwa sababu tatu kuzungumzia mshindano unayopenda. Napenda kuangalia ligiya mabingwa wa ulaya hasa wanapokuwa simba au yanga wanaposhiriki. Ikiwa unataka naweza kutengeneza jibu fupi na jibu refu la kiswahili ambalo naweza kutumia darasani au kwenye mazungumzo. Ungependa nifanya hivyo.

Ha swali nzuri unapendelea baridi au joto ni jambo linalohusisha sana ladha maisha na hata tabia za kila siku hebu tuguse sehemu kadhaa za kuzingatia kwanza afya ya comforts baridi watu wengi wanapenda baridi kwa sababu ni rahisi kuthibiti kuliko joto baridi hufanya tuwe macho zaidi na mara nyingi usingizi unatulia zaidi lakini baridi kali linaweza kukupelekea homa au maumivu ya misuli Ikiwa hatusiwi vizuri joto. Joto inafaa kwa shughuli za nje mchezo na kuendelea maisha bila mavazi mazito. Lakini joto kali linaweza kusababisha chovu kutoamka vizuri na hata hatari ya kuungua na joto kupitia kiasi. Pili tabia za kibinafsi watu wa baridi mara nyingi wanapendelea chakula moto na kinywaji chenye joto magari yenye heater na blanketi nyeusi watu wa joto hupendelea baridi kidogo kwenye chumba chao swimming pool na vinywaji baridi Tatu, burudani na mazingatio ya jamii, baridi huishiwa na msimu wa theluji likizo za majira ya baridi kingi na vinywaji kama cocoa moto. Joto linahusishwa na mchanga, bahari, mapikini na mavazi mepesi watu hujivinjari zaidi nje. Nne mchango wa burudani wa kimaisha baridi, watu wengine wanapenda baridi kwa sababu inafanya kila mtu, kila kitu kiwe cozy kama vitu vya moto, blanketi au keki ya joto joto, wengine wanapendelea joto kwa sababu ufanya mwili kuwa hai wenye nguvu na huchangia afya ya mwili kutokana na jua kwa mabano vitamin d kwa kifupi chaguo linategemea mtu binafsi maisha yao ya kila siku na shughuli wanazopenda wapo watu wanaosema bora baridi Kwa sababu unaweza kuogea kula na kusafiri bila jasho wengine wanasema bora joto kwa sababu inachangia furaha michezo ya nje na maisha ya kijamii. Ikiwa ungependa unaweza pia kuandika orotha ya faida za hasara za baridi versus joto ikawa rahisi kuona upande uliobora je nifanye.

Hakika hapa kuna mfano wa majibu unaweza kutumia au kuanzisha mazungumzo juu ya swali lako. Mchezo inaopendelewa katika olimpiki ni mingi, lakini hasa napenda raadhi na kuongelea. Riadha ni kwa kuvutia kwa sababu inachanganya mimbo, kuruka na kurusha. Kila mchezo unambinu tofauti na nguvu za kipeke zinazo hitajika. Napenda pia kuangalia, kuongelea kwa sababu ni haraka na vuto wa kila mbioni kubwa. Wache zaaji wanapokuwa wenyewe fomu bora kila sekunde inaweza kubadilisha matokeo na hiyo inafanya iwe ya kusisimua sana. Pia napenda mchezo ya mpira wa kikapu na mpira wa migu wakati wa olimpik Kwani ni fursa ya kuona timu bora kutoka sehimu mbalimbali za dunia ziki shindana ni ajabu kuona urafiki wa ushindani pamoja ukiunganishwa katika mchezo hii Kwa ujumla, ninapenda mchezo ambayo inamachanganyiko wa mbinu, kasi, au ushindani wa kimataifa Inayonyesha jitihada kubwa za binadamu au na moja wa kila nchi inayoshiriki ikiwa unataka, naweza pia kukuandalia Toleo fupi na rahisi zaidi ambalo unaweza kusema kwa mdomo darasani bila kuonekana kama unaandika mandiko makubwa je ungependa nifanye hivyo.

Unataka tuzungumze nini kinachonipa motisha, motisha kazini, hebu ni kupe maelezo ya kina na mitazamo mbalimbali kwanza kufahamu sababu ya kufanya kazi. Watu wengi hupata, motisha wanapojua kwa nini wanafanya kazi yao. Hii inaweza kuwa kufanikisha malengo binafsi. Kwa mabano, mfano kununua nyumba au gari funga mabano. Kuchangia familia au jamii, kujiendeleza kielimu au kitaaluma. Mfano kama unajua kazi yako inawezesha watu wengine kufurahia huduma au bidhaa unazotoa. Hii inaweza kuwa nguvu ya motisha kila siku pili mazuri au shukrani. Kuna watu hupata motisha pale wanaposhudia matokeo chanya ya kazi yao au wanaposhukuriwa hii inaweza kuwa tena maneno ya shukrani kutoka waajiri au wateja. Dhibitisho la mafanikio kama bonasi, cheti au kupandishwa cheo. Kuna wego mkubwa hapa. Motisho inaweza kuwa ya kifedha au isio ya kifedha. Na mara nyingi mchanga nyiko wa yote unafazaidi. Tatu mazingira ya kazini. Ya kazi mazingira ya kazi ni sehemu muhimu ya motisha kazi ya urahisi na heshima watu wengine hawapendi kazi zinazo wa kera au zinazo Watupa mzigo usio na maana Mafaa ya kikazi vitu kama muda wa kupumzika nafasi ya kufanya kazi mbali ya ofisi na urahisi wa vifaa watu wanao shirikiana na kuna kuwa na wenza ko wana kusaidia na kuwa masisha Kuna changia motisho kubwa nne malengo ya changamoto watu wengine upata motisho wanapokuwa na malengo ya nayoweza kufikiwa Ukiweka malengo madogo ya kila siku au wiki kuangazia udhibiti wa motisha. Changamoto zinazohitaji ufikiriaji uongeza hisia ya kuridhiki unapozishinda. Shinda, tano kujenga au kujifunza, watu hap upata motisha, wanapokuwa, wanajua, wanakua, kitaaluma, mafunzo mapya, warisha au miradi ya kipekee, uongeza hamasa, hisia ya kuwa mtaalamu au bora zaidi kuliko jamii. Sita motisho ya ndani versus nje ndani, unafanya kazi kwa sababu inakuwa furaha, kuridhika au kujitambua. Je, nje, unafanya kazi kwa sababu ya malipo, heshima au kushinda zawadi. Wataalamu wanasema motisha ya ndani ni dhabiti zaidi lakini mchanganyiko wazote mbili huleta matokeo bora. Kwa ufupi, motisho kazini inaweza kuonekana kama mchanganyiko wa maelengo ya kibinafsi, matokeo chanya, mazingira mazuri, changamoto zinazo chochea na furusa za kujifunza. Fun fact, watu wengine usema wanafupi.

Umeuliza kwa kiswahili, Je umewahi kujifunza kupiga gita yaani 'Have you ever participated yourself in playing the guitar? ' Hii ni swali nzuri sana kwani linagusa sehemu ya furaha kwa kujituma binafsi, kujiduniza kupiga gita inaweza inaweza mara nyingi kutoa muda Kwa nafsi yako kupiga gita ni njia nzuri ya kupunguza na kuondoa stress muziki unachangia hisia za furaha na utulivu wa akili kuonyesha ubunifu. Hii ni njia ya kujieleza, kuimba au kuunda nyimbo zako. Hata kama ni kwa wimbo mmoja tu. Kujifunza na kushinda changamoto. Kujidunza, dunza pia ni kujipa changamoto chanya. Kujifunza miondoko mipya au. Nyimbo mpya unaleta furaha kubwa ya kibinafzi, kuunganisha, kuunganisha na wengine mara nyingi kupiga gita, unaweka njia ya kushirikiana na marafiki au familia. Na hiyo ni furaha ya zaidi kwa wengine kujidunia dunza na njia hii sio lazima iwe ya kitaalamu hata kuchora nyimbo rahisi tu au kuimba pamoja na gita kunaweza kuwa therapy ya ajabu kwa akili ya moyo. Kama ungependa unaweza pia kueleza mbinu kujidunza na kupiga gita hata kama wewe ni mwanzo. Njia za kufanya muziki uwe ni burudani ya kweli na isio shinikizo. Nigependa ni.

Ha sawa ukii uliza kuhusu shuguliza usiku za mvua kuna wengi mara ya kufanya ndani ya au hata nje ikiwa mvua ni ya wastanihebu ni kupemfano kadha kwanza shuguliza ndani kusoma vitabu au gazete siku za mvua ni wakati nzuri wakukaa chinina kuzingatia hadithi au habari kunga kuangalia filamu au mfululizo Unaweza kujaribu sinema mpya au mfululizo wa tv ulio hifadhi kwa muda mrefu kupika au kujaribu mapishi mapya Mvua inafanya halikuwa kozi na kujaribu kukaz au keki mpya nirahisi ni fraha kubwa kufanya kazi za mkono kuchora kupiga picha au kazi za fundi ni nzuri kwa burudani au kujenga ustadi Kukusanyika kwa familia au marafiki Mchezo ya mezani au kuzungumza kuhusu mambo ya kawaida uongeza furaha pili shu guli za nje kutembea mvua kidogo. Ikiwa mvua sikali kuzunguka na wingu na kunusa mvua kuna furahisha kukusanya maji ya mvua au kuona wingu. Kwa watoto huu ni wakati wa ujifunza kuhusu hali ya hewa kutegehe. Neza picha au video za mvua. Mvua inaweza kuunda mandhari. Mazuri sana ya binifu. Tatu. Shuguliza kiakili au kiroho. Kutafakari au kuandika dai. Dayari, sauti ya mvua inasaidia kutuliza akili na kuandika mawazwa yako, kusikiliza muziki unapendeza, muziki mzuri na mvua pamoja ni changanyiko wa utulivu, meditation au nyonga. Mvuwa inasaidia kuzingatia pumzi na kupumzika. Kipengele kizuri ni kwamba mvua inakuletea sababu za kupumzika na kufanya vitu ambavyo kufanyi kwenye siku za jua. Ikiwa unataka naweza kupata orodha ya shuguli kumi za kufuta kabisa za mvua ambazo unaweza kufanya popote. Nataka nifanye hivyo.